Ndiyo, nakumbuka mwalimu mmoja aliye niacha na alama kubwa, hasa mwalimu wa sayansi. Alikuwa mwenye subira, alieleza kwa ufahamu, na alituhimiza kuuliza maswali bila kuogopa. Alitu fundisho wake ulinifanya nipende, masomo na kujiamini zaidi darasani. Hadi leo, nakumbuka kwa sababu alinichochea kupenda, kujifunza na kufikiria kwa kina.

Ndiyo, nimewai kuenda maonyesho ya sanaa. Uzefu huo ulikuwa wakuvutia kwa sababu ulinipa nafasi ya kuomba kuwa na ubunifu wa wasani, kufikiri kwa mutazamo wa tofauti na kudhamini sana kwa undani zaidi. Napenda maonyesho ya sanaa kwa sababu hunipa msukumo, utulivu wa akili na uwelewa wa hisia ya ujumbe, uliowasilisho kupitia kazi za sana.

Napenda filamu zenye hadithi nzuri na ujumbe wa maana. Aina zinazozipenda zaidi ni filamu za kusisimua kama drama na zile za maisha halisi au zenye mafunzo. Pia nafurahia filamu za vituko, adventure, kama mradi tu ziwe na hadithi inayoshika akili. Filamu zinazonifanya nifikifikiria na kujifunza kitu ndiyo hunivutia zaidi.

Utaratibu wangu wa kunywa chai au kahawa ni raisi na wa kutuliza asubuhi hupenda kunywa chai ya moto ili kuanzisha siku taratibu Hasa kabla ya kuanza ku shuguli nzito chai hunisaidia kuamka vizuri na kuwa mtulivu Wakati mwingine hasa nikihitaji umakini kizaidi kazini hunywa kahawa kiasi hupendelea kunywa bila sukari nyingi nikiwa natulia Nikichukua mda mfupi kufrahia kabla ya kuendelea na kazi.